Kwa kweli, mimi hufuata mifereji ya TV mbalimbali kwa mfano Citizen, KTN, NTV, KBC na K247. Mimi huzifuata mfereji hizi kwa sababu ya vitu kadha wa kadha. Sababu moja ikiwa, ninapotizama Citizen, mimi huangalia habari zao, ambazo kwa kweli ni za kuaminika. Mara mingi unapotizama habari zinazotanda kwenye news ya citizen kwa kweli wao hukupa maelezeo ya mambo ambayo yanayojiri kwenye nchi kuliko na vita, kuliko na amani, mambo kuhusiana na siasa. Kwa mfano, wakati ambapo wanasiasa wako kule mbungeni, citizen huileta moja kwa moja kutoka mbungeni hadi kwenye television yao, ndiposa ukaweze kuelewa ni nini ambacho kilifanyika kwenye mkutano huo wa siasa. Jambo lingine ni unapotizama mfereji wa citizen ina vipindi ambavyo ni ya kuvutia. Kwa mfano, kuna kipindi ambacho nilikua nakitazama tangu nilipokuwa mtoto. Kipindi hicho kilikuwa kinaitwa Machachari. Kwa kweli nilijifunza mengi kutokana na kipindi hicho, nikaweza kujiathari, kilikuwa kinafunza watoto kutofuata watu ambao wasiowajua. Pili, kuwaheshimu wakubwa wao na hata wazazi wao tatu, kujikaza kisabuni kule shuleni. Nne, kukua waaminifu. Kwa kweli, mpaka sasa, mafunzo hayo ninayo na mimi huyafuatilia na kuyatilia maanani. Jambo lingine, mfereji wa citizen inasaidia watu wengi kwa mfano ina vipindi ambavyo vinasaidia wakulima. Mara kwa mara wao huleta wakulima kadha wa kadha, mfano wakulima wa nyuki, wengine wakulima wa mboga, wakulima wa matunda, watu wanaofuga ng'ombe, mbuzi, na kutumia pesa hiyo kila siku, watu ambao wanafuga samaki. Kwa mfano, watu wanaofuga ng'ombe. Kwa kweli nchini, kuna watu wengi ambao wanafuga ng'ombe. Kwa hivo, wanapoleta mtu huyo ambaye anafuga ng'ombe na ana ng'ombe nzuri zinazotoa maziwa nyingi, anapowapa watu ushauri. Kwa kweli husaidia watu wengi, tuseme asilimia arubaini ya watu nchini wanalisha ng'ombe. Wanapofuatilia kipindi hicho wanaweza kujifunza mambo mengi kutokana na ushauri ambao watapewa na wakulima hao hodari na hata utaweza kuwaonyesha na kuwapea maoni mengine ambayo hawakuwa wanayajua. Kwa kweli, mifereji tofauti tofauti ya TV ninayofuata ni ya kutufunza mambo, kutuonya na hata sana sana kututumbuiza. Maana mifereji mingi ya TV inatumika kama chombo cha kutumbuiza watu. Wakati mwingine wanaleta vipindi vya kuimba na kudensi kwa sababu wanajua watu wengi wanapenda kuimba na kudensi. Kwa hivyo wanapoleta kipindi hicho kinawatumbuiza watu. Mifereji pia ya televisheni inasaidia kutupa habari za punde na hata za hivi sasa. Ila mimi naamini Citizen zaidi kuliko mifereji ingine. Kwa kweli mimi napenda Citizen kwa moyo wangu wote kwa sababu ya mafunzo imenipa tangu nilipokuwa mtoto, na hata sasa niko mtu mzima bado mimi naipenda na kuifuqtilia kila mara.

Kweli kampuni ya teknolojia ambayo ninaipenda na hata kuiamini sana ni kampuni ya Apple Store. Kwa kweli kampuni hii hutoa vitu ambavyo ni vya kuaminika, haviharibiki labda uachane navyo kwa sababu ya kuchoka navyo. Pia, wao hutengeneza vitu ambavyo vinasaidia katika maisha haya ya digitali kwa mfano. Kompyuta zao ni bei ghali ila ni nzuri sana haziharibiki wala kuzimazima ovyo ovyo. Pia, unaponunua simu zao kwa kweli ni aina nzuri kamera yake ni nzuri sana. Na hata pia unapoangalia jinsi ambavyo inavyofanya kazi na kuweka moto kwa kweli ni ya kutajika. Kila mtu anaponunua simu, watu hupenda simu zao ziwe na kamera ambazo ni safi. Kuna kampuni zingine za teknolojia zinapotoa muundo mpya wa simu. Mara nyingine zihukuwa na shida kwa mfano simu inawaka ikizima ama kamera yake si safi jinsi ambavyo mtu alitarajia ama wakati mwingine simu hiyo hata inapoanguka kidogo inapasuka yote. Watu wanaponunua simu wanakuwa na matarajio ya juu sana na kila mara matarajio hayo yanapopungua watu huwacha kuamini kampuni hiyo. Ila kampuni ya Apple Store imejikaza na kuthibitisha vitu ambavyo wanavyotoa hata kwa muundo mpya. Kwa mfano, iPhone kumi na moja ni simu ambayo ilitolewa muda uliopita kama mwaka wa elfu mbili kumi na tatu ama elfu mbili kumi na moja ila kamera yake ni safi. Na pia ukitazama na simu ambayo wametoa hivi majuzi iPhone kumi na saba Pro Max kwa kweli bado ina kamera nzuri kama ile ya kitambo. Kwa hivo wamezidisha uaminifu kwa watu ambao wananunua na watu wanaipenda kampuni hiyo ya kiteknolojia.

Kwa kweli nina mafunzo kadha ya kadha ambayo yamenisaidia zaidi. Mafunzo haya ni kama, kukua na heshima kwa wakubwa, wadogo na mtu yeyote. Kwa kweli, unapokua na heshima ata nje kazi kwa watu ambao unaishi nao, familia yako, marafiki zako, jambo hili hufurahisha watu wengi na watu huweza kukuheshimu pia. Kwa sababu wahenga walisema ya kwamba, heshima si utumwa. Funzo lingine ambalo limenisaidia zaidi ni, kukua na nidhamu. Kwa kweli nidhamu ni jambo la muhimu katika maisha haya ya kila siku. Unapokuwa na nidhamu, kila mtu anaweza kukuheshimu na anaweza kukua na nidhamu kwako pia na hata kuona ya kwamba unastahili kuheshimiwa. Jambu lingine ambalo limenisaidia zaidi ni, kujikaza. Kwa kweli kwa kila jambo unalofanya, unafaa ujikaze na kutia nguvu yako yote kwenye kazi hiyo ndiposa ukaweze kutoa matokeo bora. Unapojikaza wakati mwingi, haujui ni nani anayekutazama na ni nani atakaye kupongeza ama kukusaidia katika maisha yako. Kwa hivo kila kitu unalofanya liwe dogo liwe kubwa liwe jambo unapenda ama liwe kazi yako, unafaa kuifanya kwa kujikaza na kwa ubora wake kwa sababu Mungu hutumia vitu mingi kama vigezo ama baraka zetu ama ladder itakayo tufikisha kwenye baraka zetu. Kwa hivo, jambo hilo ni muhimu sana na litaweza kutusaidia. Mafunzo haya niliyoyataja yamenisaidia zaidi kwa sababu ya kuishi na watu, marafiki, majirani na hata familia.

Kwa kweli, mimi si mtu wa kuamka mapema. Mimi huamka saa tano mchana kwa sababu mimi hulala usiku ama wakati mwingine silali kabisa mpaka siku inayofuata mara mingi mimi hutumia muda wangu katika kufanya kazi zangu ambazo ni za kidigitali kwenye simu yangu kwa hivo mara mingi usiku, mimi silali ila mimi huwa macho nikifanya kazi hili. Hizo ila wakati wa mchana mimi hujipumzisha na wakati mwingine mimi huamka saa tano, wakati mwingine saa sita na hata wakati mwingine saa nane za mchana. Ni vigumu kwangu kuamka mapema kwa sababu mimi hulala maasa ya asubuhi silali usiku hata tone la usingizi. Kwa hivo mimi si mtu wa kuamka mapema mimi ni wa kulala maasa ya usiku kabisa.